Mimi napendelea zaidi mfumo wa androidi kwa sababu ya uhuru mkubwa unaonipa wa kubadilisha vitu kulingana na mahitaji yangu. Napenda jinsi ninavyoweza kupanga kioo cha simu yangu, kutumia apps mbalimbali kwa urahisi, na uwezo wa kuhamisha mafaili kuenda kwenye vifaa vingine bila vikwazo vingi. Ingawa mifumo mingine kama IOS ina sifa ya usalama na umaridadi, Android inanivutia zaidi kwa sababu inanipa hisia kuimiliki simu yangu kikamilifu na kuifanya ifanye kazi kulingana na mfumo wangu wa maisha.

Mimi napendelea zaidi kusoma habari mitandaoni kwa sababu ya kasi na urahisi wa kupata taarifa mpya mara tu zinapotokea duniani. Napenda jinsi ninavyoweza kupata mitazamo tofauti kutoka vyanzo mbalimbali vya kubofia mara chache tu kwenye simu yangu. Jambo ambalo inaniwezesha kuwa na uelewa mpana na matukio ya sasa.

Mimi napendelea zaidi juisi ya machungwa iliyotengenezwa hivi punde. Hasa hile yenye vichembe-chembe kidogo vya matunda. Napenda ladhaa yake ya uchachu na uskari kidogo ya asili. Ambayo inanipahisia ya upya na kunichangamsha mwili. Hasa wakati wa mchana kukiwa na juakali. Pia juisi ya papai ili ochanganywa na limau kidogo ni chagulangu lingine ninalolipenda. Kwa sababu inaladhaa laini na inanisaidia sana mfumo wa mnyengenyo wa chakula. Jambo linalo nifanya ni jihisi mwepesi na mwenye afya.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Hasa ninapokuwa na haraka au mikono yangu ikiwe imetingwa na kazi nyingine. Ni raisi zaidi kutoa amri ya sauti ili kueka kengele ya asubui, kupiga simu, au hata kutafuta wimbo ninaotaka kusikiliza bila kuitaji kwanza kuchapa kwenye kioo cha simu. Inanisaidia kuokoa mda na kufanya mambo yawe mepesi. Ingawa bado naona kuna wakati inachanganya maneno jambo ambalo wakati mwingine huleta kichekesho.

Mimi hupenda kuanza kupanga wiki yangu jumapili jioni au jumatatu asubuhi na mapema kwa kuandika orodha ya mambo muhimu ninayopaswa kukamilisha. Badala ya kurundika kila kitu, mimi uchagua kazi tatu kubwa ambazo ni lazima nimalize kila siku ili ni sijihisi nimelemewa na majukumu. Pia mimi hutumia kalenda yangu kupanga muda wa mkutano na mda wa kazi nzitu ambapo ni lazima mawasiliano yote ili ni tulie na jambo moja.

Moja ya vitendo vya wema ambavyo viliniguza sana na wakati nilipoamua kumsaidia mwanafunzi mmoja alikuwa anakosa masomo kwa kukosa sare na vifaa vya shule. Sikuwa na pesa nyingi wakati huo, lakini nilijitolea sehemu ya akiba yangu kushirikiana na marafiki wachache ili tumnunulie kila kitu alichohitaji. Kumuona mtoto huyo akirudi shuleni akiwa na tabasamu na matumaini mapya kulinifanya nigundue kuwa hata msaada mdogo unaweza kubadilisha muelekea wa maisha ya mtu mwingine kabisa.

Mafunzo yaliyo nisaidia zaidi ni yale usimamizi wa muda na akili ya kihisia. Zamani nilikua na jitaidi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja, lakini mafunzo haya yali nifunza jinsi ya kupanga vipao mbele na jinsi ya kuelewa hisia za wenzangu kazini ili tujenge mazingira bora ya ushirikiano.

Ndiyo, mimi napenda sana piano. Kuna kitu cha pekee kuhusu namna unavyoweza kutoa hisia zako kupitia vidole vyako kwenye funguo za piano. Iwe ni huzuni, furaha au utulivu. Kwangu mimi, kuketi na kupiga piano baada ya siku ndefu ni kama aina fulani ya kutafakari ambayo inanisaidia kusahau kelele za dunia na kuingia kwenye ulimwengu wangu wa amani. Sio lazima uwe mtaalam sana, lakini ule uwezo wa kutengeneza melody inayokugusa moyo unatosha kabisa kunifanya nijisikie vizuri.

Ndiyo, mimi napenda sana kukimbia. Hasa asubui na mapema kabla miji huja changamka. Kuna uhuru wa kipekee unaopata unapokua barabarani au kwenye njia za asili. Ukiwa unasikiliza tu mapigo ya moyo wako na sauti ya hatuwa zako. Kwangu mimi, kukimbia sio tu kwa ajili ya kueka mwili sawa, bali ni wakati wangu wa kutuliza akili na kupanga mawazo yangu ya siku nzima.

Wakati nikiwa na furaha, mimi hupenda kusherekea na watu ninaowapenda kwa kufanya kitu cha kipekee kama vile kutoka kuenda kula chakula kizuri au kuandaa tafrija ndogo nyumbani. Huwa naona furaha inaongezeka maradufu inapotumika kuimarisha mahusiano na wengine. Hivyo nitatumia muda huu kupiga simu kwa marafiki wa zamani au ndugu kuwapa habari njema.

Mimi napenda sana kucheza tenisi ya mezani. Ni mchezo ambao unachangamusha akili na mwili kwa wakati mmoja, kwa sababu unaitaji umakini mkubwa na kwepesi kwa kuitika mapigo ya mampinzani wako. Napenda jinsi mchezo huu na vyoweza kucheza karibu kila mahali. Na ule msisimuko wa mpira na unavyodunda kwa kasi, unanifanya nijisikie mchangamfu sana.

Mimi na upenda zaidi mwezi wa disemba. Kuna hali flani ya kipekee inavyotawala mwezi huu. Ni wakati ambao pilka pilka za mwaka nzima zinaanza kutulia na watu wanaanza kuelekeza fikra zao kwenye mapumziko na familia. Napenda harufu ya sikukuu iliopo hewani. Miadi ya kukutana na ndugu wa mbali na ule msisimuko wa kufunga ukurasa mmoja wa maisha tayari kuanza mwingine mpia.

Mimi hupenda kuakaribisho wa fanyikazi wapya kwa ukarimu na mazingira ya kirafiki ili kuwasaidia kuondo uoga wa siku wa kwanza. Badala ya kuwapa marundo ya mafaili na kwanza kazi maramoja, mimi hupendelea kwanza na utambulisho wa kijamii. Kuwazungusha ufisini, kuwafahamu wenzao na hata kutoka nao kuenda kupata chakula chamchana au kahawa.

Ningependa sana kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha enye sauti ya kishairi na inatumiwa sana katika mataifa mingi ya Afrika na duniani kote. Kujua lugha hii kungenipa fursa ya kusoma fasihi yao ya kitajiri, kuelewa tamaduni mpya kwa kina na kurahisisha mawasiliano ni naposafiri katika nchi zinazozungumza kifaransa. Naamini kuwa lugha ni daraja la kuunganisha watu na kuimudu kifaransa kungenifungulia milango mingi ya kijami na kiuchumi ambayo kwa sasa siwezi kuifikia.

Mimi napendelea zaidi mkate wa nafaka nzima. Wenye mbegu kama alizeti au ufuta kwa sababu una ladha nzito na ya asili zaidi. Huwa najihisi vizuri kuula kwa sababu unanishibisha kwa mda mrefu na unanipa nishatia ya kutosha kuenda siku yangu. Tofauti na mikate meupe ambayo mara nyingi huniacha na njaa haraka. Ukipaka siyagi kidogo au kuula na parachichi, unakua mlo kamili na mtamu sana unaonifanya nifuraiye kifungua kinywa changu kila asubuhi.

Ushauri wangu mkubwa kwa mtu yeyote ni kutochoka kujifunza na kuwa na subra na nafasi yako. Kwani mafanikio ya kweli hayaji kwa siku moja bali kwa hatua ndogondogo unazopiga kila siku. Mara nyingi tunajilinganisha na watu wengine na kusahau kwa kila mtu anasafari yake na changamoto zake za kipeke. Hivyo, ni muhimu kuekeza nguvu zako katika kuwa bora kuliko ulivyokuwa jana badala ya kushindana na ulimwengu.

Kinacho nipa motisha zaidi ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu yakitatua matatizo ya watu na kurahisisha maisha yao. Kujua kwamba juhudi zangu za kila siku zina mchango katika kufikia lengo kubwa zaidi kunanipa shauku ya kuamka na kutoa kilicho bora. Huku mazingira ya ushirikiano na changamoto mpya zikinizuia nisibaki pale pale.

Ndiyo, mimi napenda sana kutembea kwa miguu. Hasaa nyakati za jioni jua linapopungua makali kwa sababu inanipa fursa ya kutazama ulimwengu kwa utaulivu zaidi. Tofauti na ukiwa ndani ya gari. Kutembea kuna niruhusu kuona maelezo madogo madogo ya mazingira. Kupumua hewa safi na kunisaidia kutafakari mambo mbalimbali huku mwili ukipata mazoezi mepesi.

Mimi hupenda kutumia utaratibu wa kugawanya mapato yangu mara tu yanapoingia. Ambapo asilimia fulani huenda moja kwa moja kwenye akaunti ya akiba ambayo siiguzi kabisa. Badala ya kusubiri hadi mwisho wa mwezi nione kilichobaki, mimi huchukulia akiba yangu deni ya lazima. Ninalojipa ninalojilipa mimi mwenyewe kwanza ile kujiandaa na dharura au uwekezaji wa baadae.

Mimi napenda sana rangi ya kijivu hafifu au rangi ya maziwa kwa sababu zinatengeneza mazingira ya utulivu na amani chumbani. Rangi hizi ya hazichoshi macho na zinatabia ya kufanya chumba kionekane kuwa na nafsi kubwa ya mwanga zaidi. Jambo linalo saidia sana kupata usingizi mnono na utulivu wa akili baada ya kazi.

Hakika, mimi ni mpenzi mkubwa wa chakula kitamu. Hasa kile kilichopikwa kwa viungo vya asili na kwa umakini mkubwa. Kwangu mimi, chakula bora sio tu hitaji la mwili, bali ni uzuefu wa hisia unaoweza kubadilisha siku yako. Latha ya kipekea ya mla uliokula, viungo vizuri inauwezo wa kuleta faraja na furaha ya papo hapo.

Utaratibu wangu wa asubuhi huanza mapema sana kwa kunywa glasi kubwa ya maji na kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili ili kuamsha viungo na akili Baada ya hapo mimi hutenga dakika chache za utulivu kusoma kitabu au kutafakari malengo yangu ya siku kabla ya kuanza kuangalia simu au barua pepe Jambo linalonisaidia kuanza siku nikiwa na uthibiti na amani.

Mimi hupenda kusoma habari zangu kupitia mitandao mikubwa ya habari ya kimataifa na ya ndani kama vile BBC Swahili au Al Jazeera kwa sababu hutua ripoti zilezofanyo utafiti wa kina na zenye vianzo vya kuaminika Pia, mimi hutumia programu kama Google News au Twitter kufuatilia matukio yanayotokea kwa wakati uliopu Lakini kila mara huwa na mwelekewa ya kuwakiki, habari hizo kwenye tovuti rasmi za magazeti ilikuepuka uvumi.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hupenda kuzima vifaa vyote vya kielektroniki na kutenga muda wa kusoma angalau kurasa chache za kitabu ili kuipa akili yangu ishara ya kupumzika. Baada ya hapo, mimi hupitia matukio ya siku yangu na kuandika mambo matatu nilio yafurahia au kufanikiwa. Jambo ambalo unisaidia kulala nikiwa na shukrani na amani ya moyo.

Mahali pazuri zaidi kuwa, kutembelea ni visiwa vya zanzibaa. Asa mita ya mjimkongwe na fuka zanugwi. Nilivutiwa sana na mchanganyiko wa harufu ya viungo hewani, majengo ya kiistoria enye milango ya nakshi, na maji ya bahari ya rangi ya blue, angavu ambayo ya natuliza akili papo hapo. Kule mda unaonekana kusimama, na ukarimu wa watu wa kule pamoja na chakula chao cha baarini kilichokolea nazi, kinafanya safari hiyo iwe na kukumbu kwa milele kama paradiso ndogo hapa duniani.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kutatua changamoto ngumu zinazoitaji ubunifu. Kwani inanipa nafasi ya kufikiria nje ya boksi na kupata suluhisho ambalo halikutarajiwa. Kuna kuridhika kwa kipekee, ninapoweza kusaidia timu yangu kuvuka kikwazo kilichokuwa kimemtuka mwisha. Na kuona jinsi wazo langu linavyorahisisha kazi kwa wengine au kuboresha huduma tunayotoa.

Mimi napendelea zaidi kitanda ambacho ni kigumu kiasi kwa sababu kinatoa msaada mzuri kwa uti wa mgongo na kuniepusha na maumivu ya mgongo asubuhi. Ingawa vitanda laini sana vinaweza kuonekana kuwa na starehe mwanzoni. Mara nyingi hunifanya nijihisi kama nimezama ndani na kuamka nikiwa na uchovu. Tofauti na kile kilichoimara ambacho hunipa usingizi mzito na utulivu wa mwili.

Kipaumbele changu kikubwa katika mwasiliano ya kazi ni uwazi na unyoofu. Kwa sababu naamini kuwa kuelewana vyema upunguza makosa na migogoro isio na lazima. Napenda kuhakikisha kuwa kila ujumbe unaotumiwa unaeleweka kwa urahisi na pande zote. Huku tukiwa na nafasi ya kusikilizana kwa makini ili kila mfanyikazi ajihisi kuthaminiwa na sauti yake kusikika.

Mimi ni mpenzi mkubwa mwandishi Shaban Roberts kwa sababu ya ubingwa wake wa kutumia lugha ya kiswahili kwa ufasaha, kina na hekima isiyopitwa na wakati. Vitabu vyake kama kusaidika au adili na nduguze, siyo tuu hadithi za kubuni bali ni mafunzo ya kimaadili na falsafa za maisha ambazo bado zinaakisi changamoto za jamii yetu hadi ya leo.

Mchezaji ambayo mara nyingi anatajwa kama bora zaidi wa muda wote ni Michael Jordan. Alileta mapinduzi makubwa kwenye mchezo huo miaka wa tisini akiwa na timu ya Chicago Bulls. Akishinda mataji sita ya NBA bila kupoteza finali hata moja. Jordan alijulikana kwa uwezo wake wa kipekee wa kufunga, ulinzi mkali na ushindani wa hali ya juu uliomfanya awe nembo ya mchezo huo duniani kote.

Mimi huamini kuwa siri ya ushirikiano mzuri ni kusikiliza zaidi na kumzungumza na kuthamini mchango wa kila mmoja kwenye timu. Ninapofanya kazi na wengine, upenda kuhakikisha kuwa kila mtu anafahamu wajibu wake vizuri na tunajenga mazingira ambapo mtu yoyote anaweza kutoa wazo lake bila hofu ya kukosolewa. Badala ya kushindana, mimi upendelea kusaidiana pale mmoja wetu anapokwama kwa sababu mafanikio ya timu ni bora na yana nguvu zaidi kuliko mafanikio ya mtu mmoja.

Ndiyo, nimejaribu yoga na nimegundua kuwa ni njia nzuri sana ya kuunganisha mwili na akili. Mwanzoni niliona kama ni zoezi la kunyoosha viungo tu, lakini kadri nilivyoendelea, niligundua kuwa nguvu yake kubwa iko kwenye upumuaji na utulivu wa ndani. Inanisaidia sana kupunguza mkazo wa misuli baada ya kukaa muda mrefu kazini na inanipa utulivu wa kipekee ambao unanisaidia kufikiri vizuri zaidi siku nzima.

Chumba ni nacho kipenda zaidi ni maktaba ndogo au chumba cha kusomea chenye madirisha makubwe nayo pitisha mwanga mingi wa asili. Napenda chumba hiki kwa sababu kina utulivu wa kipeke, harufu nzuri ya vitabu na kiti kimoja cha starehe kinacho nifanya nijisikie niko mbali na vurugu za dunia. Ni sehemu ambayo akili yangu inakuwa huru kufikiri, kuandika na kupata mawazo mapia bila buguda yoyote. Kukiwa na mimea michache ya kijani pembeni na yongeza hali ya hewa safi na amani.

Ninapo kuwa na wasiwasi, jambo la kwanza ninalofanya ni kusimama na kuvuta pumzi ndefu mara kadhaa ili kutuliza mapigo ya moyo na kurudisha akili yangu kwenye wakati uliopo. Mimi ni muumini wa kutofikiria mambo mengi kwa wakati mmoja, badala yake, huchukua karatasi na kuandika kile kinachonitisha, kisha nakigawa katika hatua ndogo ndogo zinazoweza kuzitatua.

Mimi hupenda kwenda madukani siku za katikati ya wiki. Hasa asubui na mapema, wakati maduka ndio kwanza yanafunguliwa na hakuna watu wengi. Sipendi msongamano wa wikendi kwa sababu inanifanya nishindwe kuchagua vitu kwa utulivu na kupoteza muda mrefu kwenye foleni za malipo. Kwenda duka kukiwa na utulivu kunanifanya nimalize mahitaji yangu haraka na kurudi nyumbani, nikiwa bado na nguvu za kuendelea na mambo mengine ya siku.

Mimi hupenda kuoga mara mbili kwa siku. Asubuhi na jioni. Kuoga asubuhi kuna nisaidia kuamshama mwili na kuanza siku nikiwa mchangamfu na mwenye nguvu mpya. Wakati kuoga jioni ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya kuondoa uchovu wa siku na vumbi. Ili niweze kulala nikiwa msafi na nimepumzika vizuri.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha zaidi ni uwezo wa kuzungumza lugha nyingi zaidi. Hasaa zile ambazo ni tofauti kabisa na lugha ninazozifahamu sana. Mimi naamini kuwa lugha ni daraja ya kuelewa tamaduni na namna watu wengine wanavyo fikiri. Hivyo kujifunza lugha mpya kunanifanya niwe na mtazamo mpana zaidi wa kidunia.

Mimi napenda sana hali ya hewa ya baridi kiasi na mawingu. Hasaa baada ya mvua ndogo kunyesha, wakati huu hewa inakua safi sana, kuna harufu nzuri ya arthi ilioloa na mazingira yanakuwa ya rangi ya kijani iliokolea. Napenda hali hii kwa sababu inanipa utulivu wa kipekee, inanifanya niwe na tija zaidi kazini na ni wakati mzuri wa kufurahia kinywaji cha moto kama chai au kahawa bila jasho la joto kali.

Ninaamini kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kuchambua mambo na kutoa shauri wenye busara. Ni kichanganya mantiki na uwelewa ya hisia ya za kibinadamu. Ninawezo wa kusikiliza kwa makini na kuona undani wa jambo ambao wengine wanaweza kuuwacha. Hali inayoniwezesha kuunganisha mawazo tofauti za kuunda suluisho raisi kwa matatizo yanayoonekana kuwa magumu.

Ningependa sana kutembelea mji wa Kyoto nchini Japani. Ninavutiwa na jinsi mji huu unavyoweza kwaanisha maisha ya kisasa na utamaduni wakale ulitunzwa kwa karne nyingi. Kupita mahekalu yao ya kishindo na bustani za asili zenye utulivu mkubwa. Kwangu mimi, kioto inonekana sana sehemu ambayo muda umesimama, ikitua na afasi ya kutafakari na kujifunza kuhusu unyenyekevu na nidhamu ya maisha.

Mimi napenda sana maji ya madafu yaliopozwa kidogo. Hakuna kinywaji cha baridi kinachozidi madafu ya kuburudisha, hasaa wakati wa mchana kukiwa na joto. Napenda ladha yake ya asili ambayo sio tamu kupitiliza, na ukweli kwamba yanasaidia kurudisha nguvu mwilini haraka bila kuwa na sukari nyingi, au kutengenezwa au kemikali. Ni kinywaji ambacho kinanifanya nijihisi, niko karibu na asili, na kinaniachia hali ya upya na wepesi.

Zawadi nzuri zaidi niliowai kupokea nisaa ya mkononi ya zamani. Niliopewa na rafiki yangu wa karibu. Kilicho fanya zawadi hii iwe ya pekee sio dhamani yake ya kifedha, bali ni ukweli kwamba rafiki huyo alijua napenda vitu vienye historia na alitumia mda mrefu kuitafuta ili ifanane na ile aliyokuwa akivaa baba yangu. Kila ninapo iangalia saa hio haini kumbushi mda tu bali inani kumbusha umuhimu wa watu wanaotujali na kuthamini mambo madogo yanao tuguza mioyo yetu.

Jambo muhimu zaidi maishani nilifundishwa na bibi yangu, ambaye alinifunza dhamani ya subira na utu. Alikuwa akiniambia kuwa haraka haraka haina baraka, na kwamba namna unavyowatendea watu wasio na uwezo wa kukusaidia, ndiyo kipimo cha ukweli cha tabia yako. Masomo yake hayakuwa ya vitabuni, bali yalikuwa ya vitendo. Nilimwona akikaribisha wageni kwa tabasamu na kukabiliana na mangumu bila kulalamika.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Ingawa nina kumbukumbu nzuri sana za mazingira ya utotoni. Maisha na fulsa za kikazi zimenifanya nitembee na kuishi katika maeneo tofauti. Kuhama kumenifunza kuwa, nyumbani si mahali tu unapozaliwa, bali ni mahali popote unapoeza kujenga amani, urafiki na utulivu wa nafsi.

Tabia inayochukiza zaidi kwangu ni kukosekana kwa uaminifu na dharau. Sipendi kuona mtu akitoa ahadi huku akijua kabisa hataitekeleza. Au mtu anavyowatendea wengine vibaya kwa sababu tu anaona ana mamlaka au uwezo kuwazidi. Naamini kuwa heshima ni kitu cha bure na kila binadamu anastahili kudhaminiwa bila kujali hali yake.

Mimi sipendelei kuvaa vipuli. Ingawa ninaona kuwa ni urembo mzuri sana kwa watu ingine na unaweza kuongeza nakshi ya kipekee mwenye mwonekano wa mtu. Mimi binafsi hupendelea mtindo rahisi na usio na vifuwasi vingi vya chuma au mapambo mwilini. Napenda zaidi kuekeza kwenye nguosafi ya saa ya mkononi, kwa ni hivyo vinanitosha kujisikia vizuri na mwenye kujiamini bila kuitaji urembo waziada maskioni.

Mafanikio ninayodhamini zaidi kazini ni uwezo wa kujenga timu imara na enye ushirikiano, ambapo kila mwanachama anajihisi kudhaminiwa na kuwa na nafasi ya kukua. Kwangu mimi, kupata matokeo mazuri ni jambo moja, lakini kuona watu niliofanya nao kazi wakijiaminia zaidi na kufikia malengo yao binafsi kupitia miongozo yangu, ndio furaha yangu kubwa. Naamini kuwa mafanikio ya kweli kazini, siyo tu vyeo au mshahara, bali ni legacy au alama ya uaminifu na ubinadamu unayoiacha kwenzako baada ya kumaliza juku muflani.

Ndiyo, mimi ni shabiki mkubwa wakununua vitu mtandaoni. Hasa kwa ajili ya vifaa vya kielektroniki na vitabu. Ninachokipenda zaidi ni ule uraisi wa kulinganisha bei za maduka tofauti ukiwa umeketi sebuleni kwako, bila kulazimika kuzunguka juani au kwenye msongamano. Pia, kusoma maoni ya watu wengine walio kusha kununua bidha hio, hunisaidia kufanya maamuzi sahihi na kuepuka kununua vitu duni.

Mimi hujenga mahusiano na wenzangu kupitia uwazi na ushirikiano wa dhati. Hua naamini katika kuanza na mambo madogo, kama vile kusalimia kwa uchanga mfu na kuonyesha nia ya kweli ya kujua maendeleo ya wengine mbali na majukumu ya ofisini. Pia, mimi ni mtu wa kupenda kusaidia pale ni napoona mwenzangu amelemewa bila kusubiri kuombwa. Hii ina jenga halia ya kuaminia kufanya kazi kama familia moja badala ya watu wanao kutana tu kutafuta tu mshara.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani. Ingawa sio kwa ukaribu wa ndani sana, mimi ni muumini wa salama na mazungumzo mafupi ya kirafiki, tunapo kutana njiani au kwenye maeneo ya wazi. Nafanya hivi kwa sababu naamini jirani ndiye ndugu wa karibu, pindi tharura inapotokea. Hivyo ni muhimu kuwa na mahusiano ya kuaminiana na kueshimiana.

Mimi hupenda kusherekea mwaka mpya kwa utulivu na tafakari ya kina. Kawaida, jioni atarehe 31 na moja, mimi hutenga mda wa kukaa peke angu au na watuangu wakaribu sana. Tukiwa na chakula kizuri tulichopika nyumbani. Badalea kuenda kwenye shamrashamra kubwa na kelele, mimi hupendelea kuwasha mshumaa au kukaa nje kidogo kuangalia nyota. Nikipitia dayari yangu kuona mambo niliofanikiwa na yale niliojifunza katika mwaka unayoisha.

Mimi hupenda kusherehekea siku kuu kwa chakula cha pamoja na familia. Huwa ni wakati wa kupumzika, kuweka simu kando na kufurahia mazungumzo ya ana kwa ana na watu ninaowapenda. Kwangu mimi, utulivu wa nyumbani na vicheko vya ndugu, ndivyo vinavyofanya siku kuu iwe ya pekee kuliko kwenda maeneo yenye kelele.

Ningependa kuona elimu bora na fursa za ajira, zikiwafikia vijana wengi zaidi. Naamini tukiwa na jamii inayojielewa na yenye uwezo wa kiuchumi matatizo mengi kama umasikini na uwalifu yatapungua yenyewe. Pia natamani kuona tukijengo utamaduni wa kuheshimiana na kusaidiana bila kujali hali ya mtu.

Mji wangu wa kuzaliwa, ulikuwa na sifa moja kubwa, ujirani mwema, nakumbuka barabara za vumbi ambako kila mtu alimfahamu mwenzake kwa jina, na watoto tulikuwa tunacheza nje mpaka jua linazama bila hofu yoyote. Kila mlango ulikuwa wazi, na harufu ya chakula kutoka nyumba moja ilikuwa ni mwaliko kwa kila mpitanjia. Kuna hadithi ya mti mkubwa wa mwembe uliokua katikati ya mtaa wetu. Ulikua kama ofisi ya wazee ambapo walikaa asubui na jioni kutafuta migogoro, midogo na kusimulia hadithi za kale.

Naitumia simu yangu zaidi kwa ajili ya mawasiliano na kujisomea. Mara nyingi naitumia kusoma makala fupi, kufuatilia habari za ulimwengu na kuratibu ratiba zangu za kazi ili nisiondoke kwenye mstari. Pia, ni kiungo muhimu cha kunikutanisha na marafiki na familia kupitia jumbe fupi tunapokuwa mbali.

Jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kupanga vipaumbele vya siku. Hua ninaandika orodha fupi ya mambo matatu muhimu zaidi yanayotakiwa kukamilika kabla ya jua kuzama. Hii inanisaidia kuanza kazi nikiwa na akili tulivu na mwelekeo wa wapi nguvu zangu zinapopaswa kuelekezwa. Badala ya kukurupuka na kila jambo linalokuja mbele yangu.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda zaidi kukaa kivulini na kinywaji baridi. Hasaa maji au juisi ya matunda. Hua ni muda mzuri wa kusoma kitabu au kusikiliza muziki mtulivu nikiwa ndani ya nyumba au chini ya mti wenye upepo mwanana. Ili kuepuka uchovu unaotokana na joto kali.

Hekima kubwa niliojifunza, nikwamba subira na kutosheka huleta amani ya kweli. Maisha haya hitaji mbio za kila wakati. Wakati mwingine unapaswa kusimama, kushukuru kwa ulichonacho, na kuelewa kwa kila jambo lina wakati wake uliopangwa. Pia, nimegundua kuwa jinsi unavyoatendea watu wasio na uwezo wako kusaidia, ndiyo kipimocha ukweli cha utu wako.

Rafiki yangu wa karibu ni mtu mwenye busara na msikilizaji mzuri. Tunafanana sana kwenye maadili, lakini yeye ana utulivu ambao mimi wakati mwingine nakosa. Hivyo ananisaidia kuona mambo kwa upande mwingine ninapokuwa na haraka. Tunachoheshimiana zaidi ni kwamba tunaweza kuambia ukweli hatu ukiwa mchungu, bila kuharibu urafiki wetu.

Kwa sasa, nimejikita zaidi kwenye kazi za uchambuzi na utoaji wa shauri. Kazi yangu inahusisha kusindika taarifa nyingi na kuzigeuza kuwa majibu mepesi yakueleweka kwa watu wanaohitaji msaada. Upande wa masomo, mimi ni mwanafunzi wa kudumu wa maendeleo ya binadamu na teknolojia. Kwani napenda kuelewa jinsi dunia ilivyobadilika na jinsi tunavyoweza kutumia maarifa mapya kurahisisha maisha yetu.

Tunda langu la kupendeza ni embe. Napenda ladha yake tamu na ya kipekee. Hasa inapokwe imeiva vizuri na ina harufu nzuri. Kwangu mimi, embe ni tunda linaloburudisha sana. Iwe unalikula, lenyewe au ulikunye kama juisi nzito wakati wa joto.

Utaratibu wangu wa jioni ni mtulivu na wakujipanga. Nikimaliza shugli zangu na penda kuoga maji ya uvuguvugu ili kuondo uchovu. Kishakupata chakula chepesi cha jioni. Baada ya hapo, mimi hutumia mda mfupi kupitia ratiba yangu ya kesho ili niamke nikiwa na picha kamili ya siku. Kisha nasoma kidogo au kusikiliza muziki mwanana kabla ya kulala mapema.

Mimi hupendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu ya kasi na urahisi wa kupanga mawazo yangu vizuri. Hata hivyo, kuna wakati bado mimi hutumia mkono na karatasi. Hasa ninapotaka kutafakari jambo kwa kina au kuandika malengo yangu muhimu. Naona kama kuandika kwa mkono kuna nifanya kile ninachoandika kikae zaidi akilini.

Mimi hutumia mbinu ya vipaumbele na vizuizi vya muda. Hugawanya majukumu yangu katika vipindi maalum nikianza na yale magumu zaidi asubuhi wakati akili imechangamka. Pia, mimi hufunga vitu vyote vinavyoweza kunipotezea umakini ili nimalize kazi moja kabla ya kuhamia nyingine. Jambo linalonisaidia kutumia muda mchache kufanya mambo mengi.

Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Asaa zile zinazofanya maisha yawe rahisi na yenye ufanisi zaidi. Kwangu mimi, teknolojia ni zana ya kutusaidia kukua Hivyo mara nyingi huwa miongoni mwa watu wa kwanza kutaka kujua jinsi programu au kifaa kipya kinavyofanya kazi na kinaweza kunisaidia vipi katika majukumu yangu ya kila siku.

Mimi hutumia waifai zaidi nikiwa nyumbani au ofisini kwa sababu inakasi na inaruhusu kufanya mambo mengi kwa wakati moja bila wasiwasi. Hata hivyo, ninapo kuwa safarini au inja maeneo hayo, mimi hutumia data ya simu ilikuwa kikisha sikatiki mawasiliano na naweza kupata tarifa umuhimu wakati wawote.

Mimi hupendelea zaidi jumbe za maandishi kama mawasiliano ya kawaida, kwa sababu yananipa nafasi ya kufikiria kabla ya kujibu, na hayamuangali hayamuingili mtu mwingine kama akizidiwa na majukumu. Lakini, linapokuja swala la jambo muhimu au la hisia, mimi huona kupiga simu au kuonana ana kwa ana ni bora zaidi, ili kuepuka kutoelewana na kujengo ukaribu wa kweli.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda mahali penye utulivu mkubwa wa asili. Labda kwenye kijiji kidogo milimani au ufukweni mwa bahari ambako hakuna kelele za magari. Ningependa kutumia muda wangu kusoma vitabu, kutembea kwenye mazingira ya kijani, na kufurahia vyakula vya asili, vya eneo hilo bila haraka ya kurudi kwenye majukumu ya kila siku. Kwangu mimi, likizo bora sio ya kutembelea semu nyingi kwa maramoja, bali ni kupata muda wa kuunganisha akili na mwili wangu tena.

Hapana, sivai miwani kwa sasa, na shukuru macho yangu bado yanaona vizuri na yananiruhusu kufanya kazi kwenye kompyuta na kusoma vitabu bila shida yoyote. Hata hivyo, maranyingi mimi hujaribu kupumzisha macho kwa kuangalia mbali baada ya mdamrefu wa kusoma ili asichoke sana.

Mimi hupendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, naona kama vyakula vyakuchemisha, vyakuoka, au vyakupika kwa mvuke vinanipa nguvu zaidi na haviniachi nikiwa na hisia ya uchovu au uzito baada ya kula. Pia napenda ladha halisi ya chakula kama mboga ya zamajani au samaki ambayo wakati mwingine hupotea kama mafuta ya mezidi sana.

Kitu kikubwa ninachofanya ni kujiweka mbali na skrini za vifaa vya kielektroniki, angalau nusu saa kabla ya kulala. Huwa natumia muda huo kutafakari jinsi siku yangu ilivyokuenda na kushukuru kwa mambo madogo yaliyo furaisha moyo wangu. Mara nyingi mimi husoma kurasa chache za kitabu au kusikiliza sauti tulivu za asili ili kuipoza akili na kujiandaa kwa usingizi mzito.

Ndiyo, mimi hupenda kuvaa saa. Tena ile ya mshale. Naona saa ni zaidi ya chombo cha kuangalia mda. Nipambo linalokamilisha muonekano wangu na kunifanya nijisikie nimejipamba vizuri. Pia, kuangalia saa ya mkononi kuna niepusha na kishawishi cha kushika simu kila mara. Jambo ambalo mara nyingi huishia kunipotezea mda kwenye mitandao.

Kwa kweli, kifaa ambacho ninaona kingekua kigumu sana kuishi bila hicho ni simu yangu ya mkononi. Kwa kweli, kifaa ambacho ninaona kingekua kigumu sana kuishi bila hicho ni simu yangu ya mkonononi. Inanisaidia kupata ramani ni napopotea, kufanya miamala ya benki, na hata kuifadhi kumbukumbu muhimu ya maisha yangu kwa picha na maandishi.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kunyosha viungo na kupata hewa safi. Maranyingi mimi hutoka nje ya ofisi kwa dakika chache, ili kutuo macho yangu kwenye screen ya kompyuta na kupumzisha akili. Pia, huo ndio mda wangu wa kukunywa maji ya kikombe ya chai, huku nikipiga soga fupi na wenzangu kuhusu mambo yasiyohusu kazi. Inanisaidia sana kurudisha nishati na ari ya kuendelea.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ilikuwa Geografia. Nilivutiwa sana na jinsi dunia yetu inavyofanya kazi. Kwanzia mzunguko wa hali ya hewa, miamba, hadi tamaduni tofauti za watu duniani kote. Nilikuwa somo ambalo lilinifanya nijisikie kama ninasafiri duniani, nikiwa bado nimekaa darasani. Na kunipa picha kubwa ya jinsi mazingire ya navyeathiri maisha yetu ya kila siku.

Asubuhi ya leo, nimeanza siku yangu kwa utulivu kiasi. Baada ya kuamka, nilikunywa glasi kubwa ya maji na kufanya mazoezi madogo ya kunyoosha viungo, ili kuchangamsha mwili. Kisha nilitumia muda mfupi kupanga vipaumbele vya mambo ninayotaka kukamilisha leo kabla ya kuanza rasmi shughuli zangu za uchambuzi na mawasiliano. Naona kama kuanza asubui bila haraka kunanipa nguvu ya kuhimili mchana kutwa.

Mimi najitahidi sana kupunguza plastiki kwa kuanza na mambo madogo ya kila siku. Kwa mfano, mimi hubeba chupa yangu ya maji ya chuma kila mahali ninapoenda ili nisilazimike kununua maji ya chupa za plastiki. Pia, ninapo kwenda sokoni au madukani huwa nabeba mifuko yangu ya vitambaa, ili kuepuka kuchukua mifuko mpya ya plastiki ambayo mara nyingi huishia kutupwa na kuchafua mazingira. Naona kama kila mmoja wetu akifanya mabadiliko haya madogo, tunaweza kuokoa bahari na ardhi hitu.

Mimi hupendelea kutumia mchanganyiko wa zana za kidigitali na mikutano mifupi ya ana kwa ana. Kwa mawasiliano ya kila siku na ya haraka, tunatumia mifumo kama Slack au WhatsApp ili kutoana hofu na kupeana mrejesho wa papo hapo bila kupoteza muda. Lakini, inapobidi kupanga mipango mikubwa au kutatua changamoto nzito, mimi huamini zaidi katika mikutano ya video au kukaa meza moja. Hii inasaidia kuelewa hisia za kila mmoja na kuhakikisha sote tuko ukurasa mmoja.

Mara nyingi huwa nasikiliza muziki wa ala, hasa jazz tulivu au muziki wa piano. Huu ni muziki ambao hauna maneno mengi, hivyo na inisaidia sana kubaki na umakini ninapofanya kazi au kusoma. Pia napenda sana nyimbo za asili za kiaAfrika kwasababu zinamidundu inayochangamsha roho na kunifanya nijisikie nyumbani zaidi.

Mimi mara nyingi hula wali na maharage au samaki. Nikisindikize na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha. Ni chakula ambacho kinanijaza vizuri na kunipa nishati ya kutosha kuendelea na shughuli za mchana, bila kunifanya nijisikie mvivu sana. Pia, ni rahisi kupatikana na huwa hakichoshi hata ukila mara kwa mara.

Kitu kikubwa kinachonifanya ni cheke ni vichekesho vya ana kwa ana na vibwaga vya watoto. Napenda sana kuona jinsi watoto anavyoweza kusema au kufanya kitu kwa ukweli kabisa. Lakini kikageuka kuwa cha kuchekesha sana. Pia, mimi ni shabiki wa vichekesho vya kejeli na hadithi fupi za watu wanaozitolea mfano kwa maisha ya kila siku. Zile ambazo najiona kabisa na wewe ulishawai kupatwa na hali hiyo.

Kwa kweli, mimi si mpenzi sana wa kuzungumza siasa, hasa zileze nye mvutano mkubwa. Napenda kufuatilia habari ili nijue nini kinaendelea duniani na jinsi maamuzi ya viongozi ya na vioadhiri maisha yetu. Lakini isipendi kuingia kwenye mjadala ya ushabiki au malumbano, naona siasa mara nyingi huwatenganisha watu. Hivyo mimi hupendelea zaidi mada zinazo jenga kama uchumi, teknolojia au meendeleo ya jamii ambazo zinatuunga nisha kutafuta suluhu.

Wakati mkuu wa michezo kama mpira wa miguu au besiboli kwangu ni ule wakati wa finali kubwa. Kama finali ya kombe la dunia au ile ya world series kule marekani. Ile hali ya kila sekunde kuwa na dhamani, kelele za mashabiki uwanjani na jinsi mchezo unavyoweza kubadilika ndani ya dakika ya mwisho kabisa ndiyo huleta msisimuko wa kweli.

Kujiandaa kwa mkutano kwangu ni mcheketo wa kuakikisha sote tunajua kwanini tuko hapo. Kwanza, mimi upitia agenda ya mkutano, mapema ili nielewe mada kuu na nijiandae na hoja au takwimu muhimu zinazoeka kujihitajika. Pia, mimi upenda kuandaa orotha fupi ya maswali au maoni niliopanga kutoa. Hii inanisaidia kutopoteza mwelekeo hata kama mjadala utakua mrefu.

Ndiyo, nimeshawahi kutembelea ziwa Victoria na kwa kweli ni sehemu yenye utulivu wa kipekee. Nilivutiwa sana na ukubwa wake, unapokuwa kando ya fukwe zake. Unaweza kuthani ni bahari kwa jinsi upeo wa macho unavyoisha kwenye maji tu. Pia, nilipenda kuona shughli za wavuvi alfajiri na jinsi jua linavyozama. Likiwa linaakisi kwenye maji. Ni mandhari inayotuliza akili sana.

Mimi hupendelea kunyoa au kutengeneza nywele zangu mara moja kila baada ya wiki mbili. Naona muda huu unatosha kabisa kuhakikisha nabaki nathifu bila nywele kuanza kuvurugika au kupoteza ule mpangilio wake mzuri. Ni kama sehemu ya usafi wa mwili na pia ni muda wangu wa kupata massage, kidogo, kichwani, nikiwa kwa kinyozi, jambo ambalo huwa linanituliza sana.

Hapa niko njiapanda kwasababu vyote na vipenda. Lakini nikilazimika kuchagua wali huchukua nafasi ya kwanza. Napenda jinsi unavyoweza kuupika kwa namna tofauti uwe wali mweupe, pilau au ule wa nazi. Na kilamoja unaladha yake ya kipeke. Pia wali hauchoshi sana tumboni au na unaendana na karibu kila mboga kwanzia maharagwe hadi kuku.

Mimi naamini katika kurudisha kwa jamii kwa kuanza na watu wanaonizunguka. Njia kuu ninayoitumia ni kushiriki katika kutoa elimu na ushauri kwa vijana wanaochipukia. Hasaa katika nyanja ya teknolojia na matumizi sahihi ya mitandao. Naona kuwa ujuzi ninao ni zawadi. Hivyo kuungana na wengine ili nao wajikwame kimaisha ndio njia bora zaidi ya kujenga jamii imara.

Mara nyingi, mimi hucheza na marafiki zangu wakaribu na ndugu zangu. Naona kucheza na watu naowafahamu vizuri kunaleta uhuru wa kutaniana na kucheka bila kificho. Iwe ni mchezo wabao, karata au hata mchezo ya video. Ushindani unakuwa na ladha zaidi kwa sababu tunajuana, udhaifu na uwezo wetu. Pia, wakati mwingine mimi hucheza na watoto wadogo kwenye familia, wao wananishati ya ajabu na wanakufanya usahau kabisa matatizo ya kikazi.

Nchi ambayo nimekua nikiitamani sana kuitembelea ni Japan. Kinachonivutia zaidi ni ile mchanganyiko wao wa kipekee wa kiteknolojia ya kisasa, kabisa na mila zao za kale ambazo bado wanaziheshimu sana. Ningependa kuona miji kubwa kama Tokyo yenye pilka pilka nyingi, lakini pia kutembelea mahekalu yao ya zamani na kuona maua ya chiriblossoms yanapochanua.

Mimi, mara nyingi huitumia programu za mawasiliano na tija. Kwa mfano, Whatsappu na Slack ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya kuwasiliana na marafiki na wafanyikazi wenzangu kila saa. Pia mimi hutumia sana YouTube kwa ajili ya kujifunza vitu vipya na kupata burudani. Pamoja na Google Maps ambayo hunisaidia sana ninapokuwa safarini ili nisipote.

Ndio, napenda sana kupiga picha. Kwangu mimi, kupiga picha ni njia ya kunasu, nyakati, ambazo huwezi kuzirudia tena. Sipigi picha kila sekunde, lakini ninapoona mandhari nzuri ya juali kizama, mazingira ya uyasili, au marafiki wakiwa na furaha. Huwa siachi kutoa simu yangu na kupiga picha moja au mbili.

Mimi, mimi kwa sasa ninampenzi mkubwa wa mbwa. Asa jamii ya German Shephard. Ninachokipenda kwa mbwa ni uaminifu wao usio na mipaka na jinsi wanavyoweza kuwa marafiki wa kweli. Wanajua kabisa unapokuwa na furaha au unapokuwa na huzini na wanajaribu kukuchangamsha. Pia, kuwa na mbwa kuna nifanya niwe na nithamu ya kufanya mazoezi kwa sababu ni lazima nimtoe inje kwa ajili ya matembezi kila siku.

Mimi ni shabiki mkubwa wa keki ya chokoleti. Hasa ile ambayo ni laini na inaunyenyevu kwa ndani. Kila kitu fulani kuhusu ladha ya chokoleti kinacholeta faraja, hasa ukiila ikiwa na frosting zito na baridi kidogo. Pia, siwezi kukataa keki ya limau, napenda sana ule uchachu wake mdogo ambao unataka tamu mwingi wa sukari, na kuifanya iwe na ladha ya kuburudisha sana. Hasa wakati wa mchana ukiwa unakunywa na chai au juisi.

Mimi napendelea zaidi upepo wa asili. Hasa ule wa baharini au wa miti. Kuna namna upepo wa asili unavyokufanya ujisikie huru na kuunganisha na mazingira. Tofauti na esia ambayo mara nyingi huwa inakausha hewa na kuifanya iwe na baridi kali unayoweza kumuumiza kumuuliza mtu baada ya muda mrefu. Hata hivyo, kama niko katikati ya mji kwenye joto kali na mchana na hakuna hata jani linalonitikisa, hapa sasa esi inakuwa mkombozi wa kweli.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda zaidi kujifungia ndani na kitu cha moto. Kama kikombe cha chai ya tangawizi au kahawa. Huwa ni muda mzuri wa kuvaa sweta zito au kujifunika shuka nene na kusoma kitabu au kuangalia filamu ambayo nimekua nikiihairisha kwa muda mrefu.

Mara nyingi, hujikuta nikitumia pesa nyingi zaidi kwenye vitabu na vifaa vya kiteknolojia. Napenda sana kununua vitabu vipya, iwe ni vya hadithi au vya kujifunza ujuzi flani. Kwasababu naona ni uwekezaji unaobaki kichwani maisha yote. Upando ya teknolojia, sipitwi na gadgets ndogondogo zinazoraisisha maisha kama speaker za kisasa au vifaa vya kufanya kazi.

Mimi napendelea zaidi kufanya mazoezi ya asubuhi na mapema. Kuna kitu chakipekee kuhusu kwanza siku kwa jasho kidogo, inanifanya nijisikie mchangamfu, mwenye akili tulivu, na nishati ya kutosha kukabiliana na majukumu ya kutuanzima. Nikifanya asubuhi, nakuwa na uhakika kuwa nimeshatimiza lengo langu la afya kabla mambo mengine hayajaingilia ratiba yangu.

Mimi kwa asilimia kubwa napendelea kula nyumbani. Kuna amani fulani unaipata unapokula chakula unachokiandaa mwenyewe. Unajua usafi wake, unajua viungo ulivyo vieka na unaweza kula kwa uhuru huku ukiwa umepumzika. Pia nyumbani ndipo mahali pekee unajiskia uhuru, kuramba vidole, pia kuogopa macho ya watu.

Mimi mara nyingi huchaji simu yangu mara moja tu kwa siku. Kawaida ni kipindi cha usiku ninapokwenda kulala. Najitahidi kutunza betri isiishe kabisa. Kwa hivyo nikiona imefika asilimia ishirini, hivi jioni, naiweka kwenye chaji ili asubuhi nikiamka ikiwa nipate ikiwa imejaa kwa ajili ya shughuli za siku nzima.

Ndiyo, naupenda sana mziki wa jadi. Kwangu mimi, mziki wa aina hii ndio unaobeba asili na utambulisho wa kweli wa jamii fulani. Napenda sana sauti za ala za asili kama vile ngoma, marimba, litungu au zeze. Zina mguso wa kipekee ambao huuwezi kuupata kwenye mziki wakisasa ulio tengenezwa na kompyuta.

Mimi naitumia simu yangu kama ofisi ndogo na kituo cha burudani kwa wakati moja. Sehemu kubww ya muda wangu nikiwa kwenye simu huenda kwenye kusoma habari, kujibu barua pepe na kupanga ratiba zangu za kila siku ili nisisahau mambo muhimu. Ni kifaa kinachonisaidia kupanga mpangilio mzuri wa maisha yangu ya kila siku.

Mchezo ninaopenda zaidi kwenye olimpiki ni riadha, hasa mbio za mita, mia na mia mbili. Kuna msisimuko wakipekee kuona binadamu wakijituma kwa nguvu zake zote ili kuwa wa kwanza duniani, ndani ya sekunde chache tu, ni mchezo unaonyesha kipimo cha mwisho cha kasi na uwezo wa mwanadamu. Pia, mimi huvutiwa sana na kuogelea. Napenda jinsi wachezaji wanavyokata maji kwa ufundi wa hali ya juu na kasi ya ajabu.

Wikendi kwangu ni mda wa kuchaji betri za mwili na akili baada ya wiki ndefu ya kazi. Siku ya jumamosi, mimi hupenda kutumia kwa ajili ya mambo ya kijamii na shugli za inje. Labda kukutana na marafiki, kufanya usafi wa kina nyumbani, au kuenda sokoni kufanya manunuzi ya wiki inayofuata. Ni siku ambayo nakuwa na pilka-pilka kidogo lakini zenye kufuraisha. Jumapili yenyewe huwa ni siku ya utulivu kabisa. Huwa naitumia kwa ajili ya ibada, kupumzika na kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya jumatatu.

Mimi kwa sasa nimehamia zaidi kwenye teknolojia ya wingu, kama Google Drive au iCloud. Naona ni rahisi zaidi kwa sababu naweza kupata picha au nyaraka zangu nikiwa mahali popote na kifaa chochote. Mradi tu niwe na mtandao. Pia, inanipa amani ya moyo nikijua kuwa hata simu yangu ikipata hitilafu, data zangu ziko salama huko juu.

Ndiyo, naipenda sana asali. Kwangu mimi, asali ni kama thaabu ya asili. Mbali na utamu wake wakipekee, napenda ukweli kwamba ni chakula ambacho hakiharibiki. Huwa naitumia sana kama mbadala wa sukari kwenye chai yangu ya asubui au kuimwagia juu ya mkate. Pia, asali ni dawa muhimu nyumbani kwangu. Nikihisi koo linaanza kuwasha au nina kikoozi kidogo, mchanganyiko wa asali, limau na tangawizi huwa ndio mkombozi wangu wa kwanza kabisa kabla ya kufikiria dawa nyingine.

Kumbukumbu yangu ya utotoni inayovutia zaidi ni likizo za vijijini kwa babu na bibi. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukiamka mapema na kuenda shambani. Au kukaa karibu na jiko la makaa tukisubiri viazi vitamu au mahindi ya chomwe. Kulikuwa na uhuru fulani wa kipekee, kucheza na watoto wengine mitani mpaka jua linazama bila kuwa na wasi wasi wa simu au teknolojia.

Mimi nina ladha ya muziki inayobadilika kulingana na mazingira na hisia zangu. Lakini moyo wangu upo zaidi kwenye muziki wa jazz, wa soul na jazz. Napenda jinsi ala za muziki kama saksofoni na piano zinavyoweza kuelezea hisia bila hata kutumia maneno. Huu ni muziki unaonituliza sana ninapokuwa nafanya kazi au nataka kupumzika baada ya siku ndefu.

Ukizungumzia timu bora ya mpira wa kimarekani, kwa sasa ni ngumu kuwacha kuitaja Kansas City Chiefs. Wamekua na mafanikio makubwa sana miaka ya hivi karibuni. Wakiongozwa na mchezaji wao mahiri Patrick Mahomes. Wamefanikiwa kushinda mataji kadhaa ya Super Bowl na nidhamu yao uwanjani inawafanya waonekane kama mabosi wa ligi hiyo.

Mimi ni muumini mkubwa wa chai ya asubuhi na kahawa mchana. Utaratibu wangu huanza na kikombe kikubwa cha chai ya rangi yenye viungo kama iliki, mdalasini na tangawizi. Chai hii inanisaidia kuamsha mwili taratibu na kunipa hisia ya utulivu kabla ya kuanza pilka pilka za siku. Lakini inapofika saa tisa au saa kumi alasiri, hapo ndipo kahawa inapoingia uwanjani. Hua nakunywa kahawa nyeusi ili kunipa nguvu ya kumaliza majukumu yaliobaki na kuniondolea uchovu wa mchana.